Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya na nina sababu nyingi zinazonifanya nihisi hivyo. Kwanza kabisa, kujaribu vyakula vipya, unipa furza ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Kila jamii au taifa lina haina yake ya chakula ambacho huwakisi istoria mazingira na mtindo wa maisha ya watu wage. Kwa mfano, kuonja chakula cha kiasia, kiafrika, kizungu, unisaidia kuelewa jinsi watu wa maeneo hayo wanavyotumia viungo, mbinu za kupika na ladha wanazozipenda. Kwa njia hii, chakula kinakua kama daraja la kuniunganisha na ulimwengu mpana zaidi. Pili, kujaribu vyakula vipya, unisaindia kupanua ladha yangu na kuondoa hofu, hau thana, potofu kuhusu chakula fulani. Wakati mwingine mtu anaweza kudhani, chakula fulani akitakuwa kitamu kwa sababu tu hazija. Soea, lakini bahanda ya kukionja anagudua kuwa kinaladha nzuri sana. Hii unifundisha kuwa na mawazo wazi na kutokuwa mwepesi wa kuhukumu kabla ya kujaribu. Tatu, vyakula vipya vinaweza kuwa na faida za kiafya. Haina mbalimbali za chakula utoa virutubisho tofauti kama vitamini, madini, au protini. Kwa kujaribu vyakula vipya, ninaweza kugundua chakula chenye manufaa zaidi kwa afya yangu ambacho sikuwa, sikuwai kuzingatia hapo hawali. Kwa mfano, mboga hau matunda mapya kutoka tamaduni nyingine yanaweza kuwa na mafundisho muhimu na matumizi kwa mwili. Kwa ujumla, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu uniongezea maarifa, unipanua ladha yangu, unisaidia kiafya na ufanya maisha yawe yenye ladha na furaha zaidi.

Ndiyo, nimewahi nunua tikiti za tukio na uzoefu huo umenifudisha mambo mengi muhimu kuhusu mipango na thamani ya kushiriki matukio mbalimbali. Kwanza, kununua tikiti za tukio, hunipa fursa ya kushiriki katika jambo lililokuwa nikilitarajia kwa hamu. Iwe ni tamasha za muziki, mechi za michezo, onyesho la sanaa au mkutano wa kielimu. Tikiti ni kama ufunguo unaoniruhusu kuwa sehemu ya tukio hilo. Asia za kununua tikiti mapema huleta furaha na msisimko kwa sababu huanza kujiandaa kisaikolojia kwa tukio lenyewe. Pili, uzoefu wa kununua tikiti umenifudisha umuhimu wa kupanga mapema. Mara nyingi tikiti za matukio maarufu huisha haraka, hivyo kununua mapema, husaidia kuepuka usumbufu wa kukosa nafasi au kulazimika kulipa bei ya juu zaidi. Hii imenifanya nijifunze kupanga muda wangu na bajeti yangu kwa makini. Tatu, tikiti za tukio hunifanya kudhamini thamani ya uzoefu kuliko vitu vya kawaida. Badala ya kutumia pesa kwa vitu vinavyoweza kuharibika au kusahaulika kushiriki tukio hunipa kumbukumbu za kudumu kama kukutana na watu wapya, kujifunza kitu kipya au kufurahia burudani za kipekee. Kumbukumbu hizi huwa na thamani kubwa zaidi kadri muda unavyapita. Aidha mchakato wa kununua tikiti pia huniongezea uelewa kuhusu matumizi ya teknolojia. Siku hizi tikiti nyingi hununuliwa mtandaoni. Jambo linalohitaji umakini ili kuepuka udanganyifu au makosa ya taarifa. Hivyo nimejifunza kusoma maelekezo kwa makini au kuhakikisha ninanunua kutoka kwa vyanzo vinavyoaminika. Kwa ujumla nimewahi kununua tikiti za tukio na uzoefu huo umekuwa wa manufaa kwa sababu umenifundisha kupanga. Kudhamini uzoefu wa maisha na kufurahia matukio yanayoongeza furaha na maarifa katika maisha.

Bahanda ya siku ndefu napenda kupumzika kwa jia mbalimbali ambazo hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili. Kwanza kabisa napumzika kwa kutenga muda wa utulivu baada ya shughuli nyingi za siku napenda kukaa mahali penye utulivu nikiwa mbali na kelele na msongo wa mawazo. Wakati mwengine nakaa kimya, nikivuta pumzi defu, chambo linalonisaidia kutuliza akili na kupunguza uchofu wa mawazo uliokusanyika siku nzima. Pili napenda kusikiliza muziki mpole au unaoniburudisha. Mziki hunisaidia kubadilisha hali ya hisia na kuodoa mawazo mazito. Aina ya muziki hutegemea hali yangu. Wakati mwengine muziki wa taratibu hunipa amani. Na wakati mwengine muziki wa furaha hunirejeshea nguvu na amasa. Tatu, kuoga au kuosha uso kwa maji baridi. Au ya uvuguvugu hunisaidia sana kupumzika husaidia kuodoa uchovu wa mwili na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu mpya. Ni wakati pia wa kujitunza binafsi, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Nne, napumzika kwa kuangalia filamu, kusoma kitabu au kutumia muda mfupi kwenye simu kwa mambo ya burudani. Shughuli hizi, hunisaidia kutoa mawazo kwenye kazi au changamoto za siku na kunipeleka kwenye ulimwengu mwingine wa mawazo au adidhi. Aidha kuwasiliana na watu ninaowapenda kama familia au marafiki hunipa faraja kubwa. Mazungumzo mafupi vicheko au kushirikiana uzoefu wa siku husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuungwa mkono mwisho napenda kulala mapema au kupumzika ya kutosha. Usingizi mzuri ni muhimu sana kwa kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku inayofuata kupumzika vizuri hunisaidia kuamka nikiwa na mawazo safi na mpya kwa ujumla. Napumzika bahanda ya siku defu kwa kujitunza, kutuliza akili na kufanya mambo yanayoniletea amani furaha na afya njema.

Ndio nimewahi kuona bahari na uzoefu huo umeacha kumbukumbu ya kudumu sana moyoni mwangu. Mara ya kwanza nilipoiona bahari nilihisi mshangao na unyenyekevu kwa wakati mmoja. Upeo wake mpana sio wa mwisho. Maji yanayong'aa chini ya mwanga wa jua na sauti ya mawimbi yakigonga ufukwe vilinifanya nihisi kama niko mbele ya kitu kikubwa kuliko mimi. Ilikuwa ni hali ya amani na pia ya heshima kwa nguvu ya asili. Kuwa karibu na bahari, kulinifanya, nijisikie huru na mtulivu. Nilipenda kutembea kando ya ufukwe, miguu yangu, ikigusa, mchanga, laini huku nikitazama mawimbi yakija na kuondoka bila kuchoka. Hali hiyo ilinisaidia kuwacha mawazo mengi na kujikita katika wakati uliopo. Bahari ilinifudisha kuwa maisha yana mwendo wake, wakati mwingine ni tulivu na wakati mwingine yenye misukosuko, lakini waendelea mbele. Bahari pia ilinivutia kwa uzuri wake unaobadilika. Asubuhi ilikuwa ya upole na rangi ya kuvutia, mchana ilikuwa ung'avu na yenye uhai na jioni ilijaa mandhari ya kuvutia ya machweo ya jua. Kila wakati wa siku, ulikuwa na uzuri wake wa kipekee, jambo lilofanya nitamani kukaa pale kwa muda mrefu zaidi. Zaidi ya yote kuona bahari kulinipa nafasi ya kutafakari maisha na ndoto zangu. Ilinifanya kutambua kuwa ulimwengu ni mpana na una fursa nyingi na kwamba kuna mengi ya kujifunza na kugudua. Uzoefu huo uliacha nikiwa na shukran kubwa na hamu ya kurudi tena siku moja. Kwa ujumla, nimewahi kuona bahari na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia, wa kutuliza na wa kunifanya nitafakari kwa kina kuhusu maisha na nafasi yangu ndani yake.

Kutoka dirishani ninauona mchanganyiko wa vitu vya asili na maisha ya kila siku ya watu. Kuna miti ilio pandwa kando ya barabara ambayo matawi yake hutikisika taratibu inapo vuma upepo. Majani yake hubadilika rangi kulingana na msimu wakati mwngine yanakua ya kijani kibichi na yenye uhai na wakati mwingine hukauka au kudondoka yakionyesha mabadiliko ya wakati. Mbali kidogo naona majengo ya makazi, mengine yakiwa ya zamani na mengine mapya, yakisimama kimya lakini yakibeba hadidhi za watu wanaoishi humo. Barabara ilio mbele ya dirisha langu huwa hai hasaa wakati wa asubuhi na jioni. Asubuhi, watu hukimbizana na muda wakielekea kazini au shuleni. Magari yakipita kwa kazi na sauti za hatua zikisikika. Jioni mwendo hubadilika kuna utulivu zaidi watu wakirejea nyumbani wakiwa wamechoka lakini wenye matumaini ya kupumzika. Huu ni wakati ninaupenda zaidi kutazama nje kwa sababu kuna hali ya mpito kati ya shughuli na utulivu. Mandhari hubadilika sana kulingana na msimu. Wakati wa mvua huwa na mawingu mazito. Matone ya mvua yakigonga vioo na harufu ya udongo mvua ikinyesha wakati wa kiangazi mwanga wa jua huangaza kila siku. Wakati watu huvaa mavazi mepesi na mazingira huoneka kuwa na huwai zaidi. Mabadiliko haya hunikumbusha kuwa maisha pia yana msimu yake. Kuna nyakati za furaha. Changamoto na Upya. Kila ninapo tazama nje ya dirisha uhisi amani na tafakari nikama kusimama kwa muda. Na kuangalia dunia ikiendelea mbele bila haraka. Mandhari hii hunisaidia kupumua. Kutuliza mawazo na kupata msukumo mpya wakati mwingine hunipa furaha. Na wakati mwingine hunifanya nitafakari. Kwa kina kuhusu maisha yangu mwenyewe. Kwa ujumla, mandhari kutoka dirishani mwangu, sii tu vitu ninavyo viona, bali ni hisia kumbukumbu na tafakari zinazonifanya, nijisikie kuunganishwa na ulimwengu, unao nizunguka.

Chumba changu cha kulala ni mahali ninapopata utulivu na faraja. Sehemu ambayo nahisi na ni yangu binafsi kabisa. Kwanza, chumba changu si kikubwa sana wala si kidogo kupita kiasi. Kina ukubwa wa kati unaoniruhusu kutembea kwa urahisi na kupanga vitu viyangu bila msongamano nafasi. Hiyo inanitosha vizuri lakini pasia ya ukaribu na pia kupumua. Kuta za nyumba zimepakwa rangi tulivu kama vile rangi ya krimu au buluu hafifu. Rangi hizi hunipa hisia za amani na hunisaidia kupumzika haraka hasaa baada ya siku ndefu hazichoshi macho na zinasaidia kuleta mwanga mzuri hata bila taa kali. Kitanda changu, ndicho kitu kikuu chumbani. Na kinanidhiirisha sana. Kina godoro laini. Lakini linaloshikilia mwili vizuri jambo linalonifanya nipate usingizi mzuri. Mashuka yangu, huwa safi na yenye rangi nyepesi. Na mito huniweka katikati. Na katika hali ya faraja ninapolala na kusoma kabla ya kulala. Kitanda changu ni kama kimbilio langu la mapumziko. Kutoka dirishani ninaweza kuona mandhali ya nje kama miti, nyumba, jirani au barabara tulivu asubuhi mwanga wa jua huingia taratibu na kuangaza chumba kwa upole hali ambayo huniamusha kwa amani. Jioni au usiku dirisha hunipa nafasi ya kuona anga au taa za nje jambo linaloongeza utulivu. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani mwangu ni hali ya utulivu inayokuwepo. Ni mahali ambapo naweza kuwa pekee yangu, kufikiria, kusoma, kusikiliza mziki au kupumzika bila usumbufu. Pia napenda jinsi chumba changu kinavyoakisi utu wangu kupitia mpangilio na vitu vichache vya kumbukumbu nilivyo navyo. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala, si tu mahali pa kulala, bali ni nafasi ya kupumzika, kujitafakari na kurejesha nguvu kwa ajili ya siku inayofuata.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii lakini ninajaribu kuitumia kwa uwiyano na uwangalifu ili nilete manufaa zaidi kuliko madhara. Kwanza kabisa mitandao kijamii naitumia kama njia ya kuwasiliana na kuunganishwa na watu wengine, kupitia majukuwaa haya naweza kuwasiliana na marafiki familia au watu niliotengana nao kwa mda mrefu. Inasaidia kudumisha mahusiano kushirikiana habari za maisha na kuonyesha msaanda au pongezi kwa wengine katika nyakati muhimu za maisha yao. Pili mitandao ya kijamini ni chanzo kikubwa cha habari na maarifa. Ninatumia kujifunza mambo mapya, kufuatilia habari za sasa, kupata maudhui ya kielimu na kusoma mitazamo tofauti kuhusu maswala mbalimbali. Kuna kurasa na akounti zinazo shiriki maarifa muhimu kuhusu elimu biashara afya na maendeleo binafsi. Jambo linalo nisaidia kukuza uwelewa wangu wa dunia. Hata hivyo, ninatambua pia kuna mitandao ya kijamii inachangamoto zake. Inaweza kupoteza muda kwa urahisi au kusababisha msongo wa mawazo. Hasa mtu anapo jilinganisha na maisha ya wengine. Kwa sababu hiyo, nimejifunza kueka mipaka kama kupunguza muda wa matumizi, kuchagua maudhui yenye manufaa na kuepuka mijadala isio ya muhimu. Zaidi ya hayo, natumia mitandao ya kijamii kama njia ya kujieleza na kushiriki mawazo. Wakati mwingine ushiriki mawazo, picha au zoefu, unaweza kuwahamasisha au kuwa burudisha wengine. Hii hunipa hisia ya kushiriki na kuwa sehemu ya jamii pana zaidi. Kwa jumla, natumia mitandao ya kijamii kwa makusudi na nidhamu. Ninapo hii umia kobosara inakua chombo chenye manufaa, cha mawasiliano, elimu na brudani. Lakini pia ninaamini kuwa maisha halisi nje ya mitandaoni ni muhimu zaidi. Hivyo ninahakikisha sipotezi usawakati ya ulimwengu na mitandaoni na maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kuchora na kupaka rangi na shughuli hizi zimekuwa muhimu kwangu na kujieleza na kupata utulivu wa akili. Kwanza kabisa, kuchora hunipa nafasi ya kutoa mawazo na hisia zangu kwa njia ya ubunifu. Wakati mwingine kuna hisia au mawazo ambayo ni vigumu kuyaeleza kwa maneno, lakini kupitia michoro na rangi ninaweza kuyaweka wazi bila kusema chochote. Kila matari ninao uchora au rangi ninayo chagua huwa na maana fulani kulingana na hali yangu ya ndani wakati huo. Pia kupaka rangi uniletea amani na utulivu wa akili ninapokuwa nimechoka au nina mawazo mengi. Kuchukua muda wa kukaa kimya nikipaka rangi unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Harakati za polepole za mkono kuchanganya rangi na kuona picha ikikamilika hatua kwa hatua unifanya nijisikia nipo katika wakati uliopo bila mawazo ya jana au kesho. Tatu napenda kuchora kwa sababu uniruhusu kuwa mbunifu bila mipaka. Hakuna jibu sahihi au kosa kubwa, kila mchoro ni wa kipekee naweza kuchora mandhari ya asili kama miti, milima au bahari au wakati mwingine kuchora vitu vinavyotokana na mawazo yangu uhuru huu hunifanya nijisikie huru na mwenye kujithamini zaidi aidha kuchora na kupaka rangi hunisaidia kukuza uvumilivu na umakini. Kukamilisha mchoro mzuri kunahitaji muda na subira. Jambo linalonifundisha kutorukia matokeo ya haraka. Pia unifanya nijifunze kuzingatia maelezo madogo ambayo ni ujuzi unaosaidia hata katika maisha ya kila siku. Kwa mjumla napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya burudani tiba ya akili na kujieleza. Ni shughuli inayoniwezesha kupumzika, kufurahia, ubunifu wangu na kujitambua zaidi kila ninaposhika penseli au brashi ya rangi.

Niakuambia kuhusu utaratibu wangu wa kahawa au chai ambao umekuwa sehemu ndogo lakini imeinua maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, napendelea chai ingawa wakati mwingine hunywa kahawa kulingana na hali ya shughuli nilizo nazo. So, chai hunipa utulivu wa pole pole wakati kahawa hunipa nguvu ya haraka zaidi. Asubuhi mara nyingi huchagua chai kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa utaratibu na amani bila haraka nyingi. Ninapo andaa chai napenda kufanya kwa utaratibu wa taratibu. Uchemusha maaji kwanza, kisha naweka majani ya chai au pakiti ya chai kwenye kikombe. Mara nyingi naongeza maziwa kiasi na sukari kidogo. Si nyingi sana ili ladha ya chai isi zidiwe. Wakati mwingine, hasa nikiwa nahitaji joto zaidi au nafuu ya mwili naongeza tangawizi au iliki kidogo kwa ladha faida za kiafya. Harufu ya chai inapochemka hunipa hisia ya faraja kabla hata sijanywa. Kwa kahawa, hunywa zaidi wakati wa mchana au nikiwa na kazi, inayohitaji umakini mkubwa. Napendelea kahawa yenye ladha ya wastan si kila si kali sana mara nyingi naongezewa maziwa kidogo na wakati mwingine sukari kiasi lakini hupenda kuwacha ladha halisia ya kahawa ijitokeze mahali ninapopenda kunywa kinyo ajuchangu ni nyumbani asakaribu na derisha katika kona tulivu kunwa chai ya ukawa nikiwa nimekaku tulivu. Labda nikiangalia hinje au nikisoma kitu kifupi. Unifanya nijisikia nipo pamoja na nafasi yangu. Wakati mungine unyo nikiwa kazini lakini nyumbani hidiko. Ninapopata latha kamili ya utaratibu huu nikiwa bila kinywaji changu cha kawaida huhisi kana kwamba kuna kitu nina kinacho kosekana. Sio kwamba siwezi kuendelea na siku. Lakini siku huanza bila ile hali ya utulivu na msukumo niliyo zoea. Kinywaji hiki hunisaidia kubadilisha halia ya akili. Kutoka usingizini kuenda kwenye shughuli na hunipa muda mfupi wa kujitunza. Kujumla utaratibu wangu wa kahawa hauchai. Si tuku usukinyoadiki bali ni wakati wa kutulia, kujipanga na kuanza au kuendelea na siku utulivu na umakini.

Kwa kawaida, napendelea t-shati kuliko shati. Ingewa chaguo langu, hutegemea mazingira na shughuli ninazofanya. Napenda t-shati kwa sababu ni rahisi, huru na yenye faraja. T-shati hunipa huru wa kusogea bila kujiskia kubanwa. Jambo linalofaa sana kwa shughuli za kila siku. Mapumziko au kukutana na marafiki. Pia ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine kama suruali na jinsi au kaptula. Na hivyo, hunifanya nijisikie nipo huru na mwenye kujiamini bila jitihada kubwa. Kwa upande mwengine, shati ninaipenda katika mazingira rasmi au ya kikazi. Shati hunifanya nijisikie nipo nadhifu mwenye mpangilio na mwenye heshima zaidi. Hasa ninapokuwa kazini kwenye mikutano au hafla maalum. Kuvaa shati, hunibadilisha kisaikolojia, hunifanya nijipange zaidi na kuchukua mambo kwa uzito unaostahili. Hata hivyo, hata ninapochagua shati, napendelea zile zilizo nyepesi au zisizobana, ili niendelee kujiskia vizuri. Vivyo hivyo kwa t-shati napenda zile zenye ubora mzuri na rangi tulivu ambazo zinaweza kuvaliwa katika mazingira mbalimbali bila kuonekana zisizo rasmi kupita kiasi. Kwa ujumla, uchaguzi wangu kati ya shati na t-shati hutegemea mahali, muda na hali nilionayo. Lakini kama ningechagua moja kwa matumizi ya kila siku ningechagua t-shati kwa sababu ya faraja na urahisi wake uku nikiheshimu shati kama vazi la heshima na mpangilio maalum.

Ndiyo, huvaa saa na kuivaa kwangu kuna maana zaidi ya kuangalia muda tu. Kwanza kabisa, saa hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa muda. Ninapokuwa nimevaa saa, huwa na ufahamu wa wakati, hata bila kuangalia simu. Hii hunisaidia kuheshimu ratiba zangu, kufika mahali kwa wakati na kupanga shughuli zangu kwa siku kwa ufanisi zaidi. Kwa namna fulani, kuvaa saa hunifanya nijisikie nina uthabiti bora wa siku yangu. Pili, saa ni kifaa cha mtindo na utambulisho. Aina ya saa ninayovaa hutegemea mazingira, wakati wa kazi ya ughafla rasmi. Napendelea saa ya mkononi ilio rahisi lakini ya kifahari inayoongeza mwonekano wa dhanifu. Wakati mazingira ya kawaida au mapumziko, naweza kuvaa saa ya michezo au ya kisasa zaidi iliyo huru na yenye faraja. Tatu, saa kuna thamani ya kihisia pia. Wakati mwingine, saa inaweza kuwa zawadi kutoka kwa mtu, muhimu au kumbukumbu ya tukio fulani maalum. Katika hali hio, saa huwa zaidi ya kifaa. Huwa ni kumbukumbu ninayobeba kila siku. Ikinikumbusha watu au nyakati muhimu katika maisha yangu. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo siivai. Hasaa ninapokuwa nyumbani au ninapotaka kupumzika kabisa. Bila kujihisi, nimefungwa na ratiba. Katika nyakati hizo, kuondoa saa hunipa hisia ya uhuru na mapumziko ya kweli. Kwa ujumla, huvaa saa kwa sababu hunisaidia kusimamia muda, kuongeza mtindo wangu na wakati mwingine kubeba maana ya kihisia. Ni kifaa kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Mara nyingi nacheza na watu wa karibu naam asa marafiki na dugu. Kwa sababu kucheza nao hunipa furaha zaidi na kunifanya nijisikie huru. Kwanza kabisa nacheza sana na marafiki zangu hawa ni watu tunaelewana vizuri. Tunacheka kwa urahisi na hatuhitaji kujifanya. Tunaweza kucheza michezo ya inje kama mpira wa miguu, mpira wa pete, au michezo ya kawaida ya burudani, kulingana na mazingira tulio na. Wakati mwingine pia hucheza michezo ya dani kama vile michezo ya boodi au michezo ya simu, na computer. Kucheza na marafiki unisaidia, kuimarisha, urafiki, na kupunguza msongo wa mawazo. Pili, nacheza na dugu au wanafamilia. Asaa wakati wa mapumziko au tunapokuwa pamoja nyumbani, michezo hii mara nyingi huwa ya furaha na kicheko zaidi kuliko ushindani. Kucheza na familia unikumbusha utoto, unileta karibu zaidi nao na ujenga mshikamano wa kifamilia. Wakati mwengine, nacheza pia na watu wapya ninaokutana nao hasa katika mazingira ya kijamii, kama shuleni, kazini au kwenye gafla. Hii unisaidia kujifunza, kushirikiana na watu tofauti, kujenga mahusiano mapya na kuwa wazi katika jamii. Zaidi ya burudani, kucheza na wengine, nifudishe ushirikiano, subira na kuheshimiana. Si kila wakati mtu ushinda lakini kushiriki pamoja na kufraia muda ni jambo muhimu zaidi. Kwa jumla nacheza mara nyingi na marafiki na familia kwa sababu unipa furaha upunguza uchovu na mawazo na unisaidia kudumisha mausiano mazuri na watu wanaonizunguka.

Dio, napenda sana kujifunza historia kwasababu inanipea uelewa mpana wa dunia, watu na maisha ya sasa. Kwanza kabisa, historia hunisaidia kuelewa tulikotoka kama jamii. Kupitia historia, najifunza kuhusu asili ya tamaduni, mila na mifumo ya kijamii tuliyo nayo leo. Inanifanya nitambue kuwa mambo mengi tunayoyaona kuwa ya kawaida leo yalipitia safari ndefu ya mabadiliko, mapambano na maamuzi ya watu waliotangulia kabla yetu. Pili, kujifunza historia hunifudisha masomo muhimu ya maisha. Hadithi za viongozi, wafalme, vita na harakati za kijamii zinaonesha wazi matokeo ya maamuzi mazuri na mabaya. Historia hunikumbusha kuwa makosa yakirudiwa huleta madhara na marafiki na mafanikio yakieleweka huweza kuigwa. Kwa njia hii, historia huwa kama mwalimu wa kimya anayetoa hekima bila kulazimisha. Tatu, historia hunisaidia kuona uhusiano kati ya zamani na sasa. Maswala mengi ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanayotukabili leo yana mizizi yake katika matukio ya zamani. Kujua historia hunisaidia kuelea kwa nini jamii au mataifa fulani yapo katika hali fulani leo badala ya kuangalia mambo juu juu tu. Aidha napenda historia kwa sababu huongeza uwezo wa kufikiria kwa kina na kuchambua taarifa. Historia si tu kukariri tarehe na majina, bali ni kuchunguza sababu na matukio. Mitazamo tofauti na vyanzo vya habari. Hii hunisaidia kuwa msikivu zaidi, mwenye kuuliza maswali na kutochukua taarifa moja moja bila kuzitafakari. Zaidi ya yote, historia hunisaidia kujenga utambulisho na kuthamini uridhi. Inanifanya nijivunie yale mazuri yaliyofanywa na waliotangulia na pia nikubali kuwaminifu makosa yaliyofanyika ili tujifunze nayo. Hii hunijenga kuwa raia anayejali na anaheshimu tofauti za wengine. Kwa ujumla, napenda kujifunza historia kwa sababu ni daraja kati ya jana na leo. Chanzo cha hekima na mwanga unaonisaidia kuelewa vizuri maisha na mwelekeo wa baadaye.

Ndiyo, ni mewai kusafiri katika mahali pazuri sana, ambapo kunabaki kwenye kumbu kumbu zangu kwa uzuri na utulivu wake. Nilipata fursa ya kusafiri kuenda eneo lenye mandhari ya asili ya kuvutia, lililokuwa na mchanganyiko wa milima maji na kijani kibichi. Mara ya kwanza, nilipofika, nilivutiwa na hewa safi na utulivu ulio kuwepo, tofauti kabisa na kelele za mji. Mazingira yake yalifanya ni jisikie huru na karibu zaidi na asili. Kilicho fanya safari hiyo kuwa ya kipekee ni mandhari yake ya kuvutia. Niliona mito ikitirika kwa utulivu. Mitimirefu iliofunika maeneo mengi. Na anga pana lililo jaa mawingu meupe asubuhi kulikuwa na ukungu mwororo. Uliofunika milima na jioni jua lilipotua, lilipaka anga rangiza, dhahabu na machungwa. Mandhari ambayo ilikuwa ya kupendeza sana kutazama. Zaidi ya uzuri wa mazingira, watu wa eneo hilo, walikuwa wakarimu na wenye tabasamu. Walinipokea kwa upendo na kunifanya nijisikie kama nipo nyumbani. Chakula chao cha asili, kilikuwa kitamu na cha kipekee. Kiki niongezea uzoefu mzuri wa safari hiyo. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika na kujitafakari nilitumia muda kutembea, kupumua hewa safi na kufurahia ukimya wa asili. Ilikuwa ni safari iliyoniweka mbali na pilka pilka za maisha ya kila siku na kunikumbusha umuhimu wa kupumzika na kujitunza. Jumla, nime safari mahali pazuri sana, palipojaa uzuri waasili, utulivu na ukarimu wa watu ni safari ambayo ningependa kuirudia tena siku moja. Kwa sababu ilinipa kumbukumbu nzuri amani ya moyo na mtazamo mpya wa maisha.

Kwanza kabisa, ninaangalia lishe yangu. Ninajitahidi kula chakula chenye mchanganyiko mzuri wa aina tofauti tofauti. Kama vile mboga za majani, matunda, protini na wanga kwa kiasi. Huepuka kula vyakula vya mafuta mengi au sukari kupita kiasi na huhakikisha. Ninakunywa maji ya kutosha kila siku. Lishe bora hunisaidia kuwa na nguvu, kinga nzuri ya mwili na afya njema kwa ujumla. Pili, hufanya mazoezi mara kwa mara, mazoezi hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Hata kama sio mazoezi mazito kila wakati, matembezi ya haraka, kunyoosha mwili au michezo midogo hunisaidia sana kudumisha afya ya mwili. Tatu, nahakikisha napata usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri ni muhimu kwa kurejesha nguvu za mwili na akili. Nina jitahidi kulala kwa muda unaotosha na kumka kwa wakati unaofaa. Kwa sababu, usingizi husaidia mwili kujirekebisha na akili kufanya kazi vizuri zaidi. Nne, inatunza afya ya akili. Hii ni pamoja na kupunguza msongo wa mawazo kwa kutenga muda wa kupumzika. Kusikiliza muziki, kusoma au kufanya shughuli ninazozipenda. Pia, hunisaidia kuwa na mtazamo chanya. Kuepuka mawazo, yanayonivuta chini na kuzungumza na watu ninaowaamini, ninapohitaji msaada. Aidha, hujitahidi kuepuka tabia hatarishi kama matumizi mabaya ya ulevi au kukaa muda mrefu bila kufanya shughuli za mwili. Pia, ninazigatia usafi binafsi na kuhudhuria uchunguzi wa afya inapohitajika. Kwa jumla, naweka afya yangu katika hali nzuri, kwa lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na utunzaji wa afya ya akili. Ninaamini kuwa maisha, huwa inafaa mtu aishi kwa uwiano katika mambo haya, hunisaidia kuishi maisha yenye nguvu, furaha na ufanisi.

Ninapotaka kustarehe huchaguwa mambo yanayonisaidia kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuridhia mwili na nafsi yangu kupata nguvu tena. Kwanza kabisa, napenda kutenga muda wa utulivu, wakati mwingine hukaa pekee yangu, mali penye amani, nikiwa mbali na kelele na shughuli nyingi, kukaa kimya, kuvuta pumzi taratibu au kutafakari kwa muda mfupi, unisaidia sana kuondoa mawazo yaliyo kusanyika na kunipa utulivu wa ndani. Pili, kuskiliza mziki ni mojawapo ya njia ninazo zipenda sana za kustare. Mziki mpole hunituliza huku mziki wa furaha unibadilishia hali ya moyo na kunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Wakati mwingine, husikiliza nikiwa nimelala, au nikiwa nafanya shughuli ndogo nyumbani. Tatu, kutazama filamu au kusoma kitabu, hadithi nzuri unichukua kutoka mawazo ya kila siku na kunipeleka kwenye ulimwengu mwingine kwa mda. Hii unisaidia kupumzika, kisekolojia na kupata burudani bila kuchoka sana. Nne kutembea nje au kufanya mazoezi mepesi, unisaidia pia kustari. Kutembea taratibu hasaa kwenye mazingira ya asili, unisaidia kupumua hewa safi na kujiskia karibu na mazingira yanayonizunguka. Mwili, unapopata mwendo, akili pia hutulia. Aidha, kuwa na watu, ninaowapenda, uniletea faraja kubwa. Mazungumzo mepesi, vicheko, au kushiriki chakula pamoja, unisaidia kujisikia salama na mwenye furaha. Kustarehe si lazima iwe pekee yangu wakati mwingine huwa bora zaidi ukiwa na wengine. Mwisho, napenda kulala na kupumzika vya kutosha. Wakati mwingine mwili na akili huitaji mapumziko kamili na usingizi mzuri unisaidia kuamuka nikiwa na nguvu na hali nzuri. Kwa ujumla, ninapokuwa nataka kustarehe nafanya mambo yanayonipea amani, furaha na uhuiano wa mwili na akili. Kwa sababu kustarehe ni muhimu ili kuendelea na maisha kwa afya na mtazamo chanya.

Kuna maeneo mengi ya kiistoria ambayo ningependa kutembelea, lakini moja wapo ya mahali yanayo nivutia sana ni misri ya kale hasa eneo la mapiramidi ya giza. Ningependa kutembea mahali hapa kwa sababu lina istoria refu na ya kushangaza inayousiana na ustarabu wa kale. Mapiramidi ni ushahindi wakili, ubunifu na ustadi mkubwa wa watu wa zamani. Walioweza kujenga majengo makubwa na ya kudumu bila teknolojia ya kisasa tuliona kuyawona kwa macho yangu mwenyewe kungekua kama kusafiri kurudi nyuma katika mda. Zaidi ya mapiramidi ningependa kujifunza zaidi kusu maeshe ya wamisiri, wakale, imani zao, utamaduni wao na mfumo wao wa utawala. Kutembelea makubusho, kuona madishi ya hieroglofu na kusikia adithi ya maforao kungepanua welewa wangu wa istoria ya binadamu maendeleo ya jami. Mali pengine ningependa kutembea ni Roma ya kale, maeneo kama koloseo na majengo ya kale yananivutia kwa sababu yanaonyesha nguvu na ushawishi wa dola ya Roma katika istoria ya dunia. Ningependa kuona jinsi usanifu wao ulivyo hadhiri majengo ya kisasa na kujifunza kuhusu siasa sheria na maisha ya kila siku ya waroma wakale. Pia nigependa kutembelea maeneo ya kiistoria parani Afrika kama vile miji ya kale ya biyashara na falme zilizoa ikustawi. Hii ni kwa sababu istoria ya Afrika mara nyingi aizungumzwi kwa kina iliali inautajiri mkubwa wa marifa tamaduni na mafanikiwo ya kale yanayo stahili kutambuliwa. Kwa jumla, ningependa kutembea maheneo ya kistoria kwa sababu unipa nafasi ya kujifunza moja kwa moja kutoka kwenye mabaki ya zamani. Kuhisi uzito wa istoria na kuunganisha yaliopita na maisha ya sasa. Safarizo, zingekua situ za utali bali pia za kielimu na za kujitambua.

Ndio, napenda kuimba hasa kama njia ya kujieleza, kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo. Kuimba hunipa uhuru wa kihisia. Wakati mwingine, siimbi kwa sababu ninasauti nzuri sana, bali kwa sababu ninahitaji kutoa hisia zilizo moyoni, furaha, uzoni, au hata uchovu. Kuimba hunisaidia kuchilia mzigo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Napenda kuimba zaidi nikiwa peke yangu. Kama nyumbani au nikiwa nafanya shuguli ndogo ndogo. Hali hunifanya nijisikie huru bila hofu ya kuhukumiwa. Wakati mwingine kuimba nikiwa na marafiki wa karibu hasa pale ambapo maizingira ni ya burudani na kicheko. Hapo kuimba kuna kuwa furaha ya pamoja. Kuimba pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri kama nyimbo za utotoni au nyimbo zinazohusiana na nyakati fulani muhimu katika maish yangu. Nyimbo hizi hunirudisha kwenye hisia na matukio ya zamani na kunifanya nijisikie karibu na nafsi yangu ya ndani. Zaidi ya burudani, kuimba hunisaidia kutuliza akili na mwili kama mziki, kuimba kuna nguvu ya kuponya, kupunguza msongo wa mawazo na huongeza hali ya furaha. Hata kuimba kimya kimya au kwa sauti ya chini, kunaeza kubadilisha kabisa hali ya moyo kwa ujumla. Napenda kuimba kwa sababu ni chanzo cha furaha, tiba ya kihisia na njia ya kuungana na mziki na nafsi yangu. Ni shuguli rahisi lakini yenye adhari kubwa katika hali yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kukimbia. Ingawa napenda kukiona kama zaidi ya zoezi la mwili na pia zoezi la akili na moyo. Kukimbia hunisaidia kuimarisha afya ya mwili. Ninapokimbia mara kwa mara nahisi mwili wangu kuwa mwepesi zaidi, pumzi kuwa bora na nguvu zangu kuongezeka. Njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuhitaji vifaa vingi na. Naweza kukimbia popote, barabarani, uwanjani, au hata kwenye njia za asili. Zaidi ya hilo, kukimbia hunipa nafasi ya kutuliza moyo, ninapo kimbia akili yangu huanza kuwa huru. Mawazo mengi hupungua na mara nyingi hupata muda wa kufikiria kwa utulivu au hata kusahau kabisa mambo yaliyonisumbua. Harakati za mwili na mpangilio wa pumzi, hunisaidia kuwa katika hali ya utulivu wa ndani. Napenda zaidi kukimbia asubuhi na mapema au jioni. Wakati hewa ni safi na mazingira ni tulivu. Asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku uliojaa nguvu na umakini huku jioni hunisaidia kuachilia uchovu na msongo wa siku nzima. Mazingira haya hunifanya nifurahie kukimbia zaidi kuliko kukimbia wakati wa kilele au jua kali. Hata hivyo si kila siku nahisi hamasa ya kukimbia. Wakati ambapo mwili umechoka huwa akili haina nguvu na katika na katika hali hizo hujifunza kusikiliza mwili wangu na kupumzika na kufanya mazoezi mepesi badala yake. Hii hunisaidia kuepuka majeraha na kuchoka kupita kiasi. Kwa ujumla, napenda kukimbia kwa sabubu hunisaidia kueka afya nzuri, kutuliza akili na kujijengea nidhamu binafsi. Ni shughuli rahisi, lakini yenye manufaa makubwa na hunifanya nijisikie hai na mwenye uwiano katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa jumla, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi ingawa wakati mwingine hufurahia pia chakula chenye mafuta kwa kiasi. Napendelea chakula kisicho na mafuta kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya bora. Chakula cha aina hii huwa rahisi kufanya kazi mwilini. Unipa nguvu ya kudumu na hunisaidia kuepuka uchovu au uzito wa mwili usio walazima. Vyakula kama mboga, matunda, nafaka na vyakula vilivyo pikwa kwa kuchemshwa au kuchomwa badala ya kukaangwa hunipa faraja zaidi mwilini. Pia, kula chakula kisicho na mafuta mengi hunisaidia kutunza afya ya muda mrefu, nina pofikiria kuhusu afya ya moyo, uzito wa mwili na hali ya mwili kwa ujumla. Uchagua chakula chenye mafuta kidogo lakini chenye umuhimu mwilini. Hii inanifanya nijisikie nina uthibiti bora wa afya yangu ata hivyo, siwezi kukataa kwamba chakula chenye mafuta kinalatha yake ya kipekee. Kuna nyakati maalum kama sherehe au mapumziko ambapo hufurahia chakula chenye mafuta kwa kiasi. Lakini hali hizo huwa kwa uangalifu na bila kupitiliza. Nikijua huwa ni burudani ya mudamfupi. Kwa mtazamo wangu jambo muhimu sikuchagua upande mmoja kabisa bali ni kula kwa uwiano. Mafuta yanahitajika mwilini lakini kwa kiasi sahihi. Kwa hiyo ninajaribu kusawazisha kati ya latha na afya. Kwa jumla, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa matumizi ya kila siku. Huku nikiruhusu mwenyewe kufurahia chakula chenye mafuta kwa kiasi katika nyakati maalum. Kwa lengo la kudumisha afya na kufurahia. Kwa pamoja.

Wakati walikizo, ujitahindi kujistawisha kimwili, kiakili na kihisia. Kwa sababu, ninayona likizo kama furza ya kujirudishia nguvu na kujijali kwa kina zaidi. Kwanza kabisa, najistawisha kwa kupumzika vya kutosha. Bada ya miezi ya kazi hau masomo, usingizi mzuri bila presha ya kuamuka, mapema, unisaidia sana. Kupumzika unirudishia nguvu za mwili na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye utulivu. Pili utumia likizo kama muda wa kujitunza kibinafsi. Inaweza kuwa kufanya mazoezi mepesi, kutembea au kuwoga kwa kutulivu bila haraka. Pia utenga muda wa kula chakula kizuri na chenye hafia. Nikijaribu mapishi mapia au kufurai ya viakula ni navivipenda kwa kiasi. Tatu, likizo unipanafasi ya kuendeleza maslai binapsi. Nina soma vitabu ambavyo sikuwa na muda wakuvisoma, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kufanya shuguliza ubunifu kama kuadika au kuchora. Shuguli hizi unisaidia kujieleza na kuimarisha hafya ya hakili ine najiistawisha kwa kuimarisha mahusiano. Ligizo ni wakati mzuri wa kuwa karibu na familia na marafiki. Kuzungumza kwa utulivu, kushiriki vicheko na kutengeneza kumbukumbu mpia. Mahusiano mazuri unichangia sana furaha na ustawi wa kihisia. Haitha, wakati mwengine utumia likizo kwa kusafiri kubadilisha mazingira kuona mahali pengine, hata kama ni karibu tu, unipa mtazamo mpia na kunifanya nijisikie nimepumzika zaidi kiakili. Kubadilisha mazingira unisaidia kuwacha mawazo ya kawaida ya kila siku. Mwisho, utumia muda wa likizo kutafakari na kupanga hupia malengo. Ninanjiuliza nimefika wapi, nataka kuelekea wapi na ninini ninaweza kukiboresha. Tafakari hii unisaidia kurudi kwenye ratiba ya kawaida nikiwa na mwelekeo na amasa. Mpia kwa ujumla najistawisha wakati wa likizo kwa kupumzika, kujitunza, kukuza vipaji, kuyimarisha mausiano na kutafakari. Ili nirudi katika maisha kila siku nikiwa na hafia, nguvu na mtazamo chanya.

Kuna watu kadhaa walionifundisha mambo muhimu maishani, lakini mtu moja aliyekuwa na mchango mkubwa sana ni mzazi wangu. Mzazi wangu alinifudisha maadili ya msingi ya maisha kama vile uaminifu, bidii, heshima na kuwajali wengine. Mafundisho haya, hayakuja tu kwa maneno bali kwa vitendo. Niliona jinsi alivyo jitolea kufanya kazi kwa bidii. Jinsi alivyo watendea watu kwa heshima bila kujali hali zao na jinsi alivyo kabiliana na changamoto kwa uvumilivu. Kupitia mfano huo nilijifunza kwamba tabia njema ni nguzo muhimu ya maisha yenye heshima na mafanikio. Zaidi ya hayo alinifundisha kutokana kutokata tamaa. Kulikuwa na nyakati ngumu ambapo mambo hayakuenda kama tulivyo tarajia. Lakini alinifudisha kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Bali nisehemu ya kujifunza. Alinionyesha kuwa mtu anaweza kuanguka. Lakini umuhimu ni kuinuka tena ukiwa na hekima zaidi kuliko awali. Pia nilifudishwa dhamani ya elimu na kujifunza bila kuchoka. Alinisisitiza kuwa elimu si kwa ajili ya darasa pekee. Bali ni mchakato wa maisha yote. Hii imenifanya nipende kuuliza maswali, kusoma na kuwa wazi kwa marifa mapya. Hata hivyo, si mzazi tu aliyenifundisha jambo muhimu, walimu marafiki na hali za maisha zilikuwa walimu wangu kwa njia zao. Kila mtu na kila tukio lilinipa somo fulani. Baadhi ya furaha na mengine kupitia changamoto kwa ujumla mtu alinifundisha jambo muhimu zaidi. Alinifundisha jinsi ya kuwa mtu bora. Sii tu jinsi ya kufanikiwa. Mafundisho hayo yamekuwa mwongozo wangu katika maamuzi. Mahusiano na mtazamo wangu wa maisha.

Ndio napenda kula samaki na nina sababu nyingi zinazonifanya nipende samaki. Kwanza kabisa samaki ni chakula chenye hafi. Una virutubisho muhimu kama proteini, mafuta mazuri na vitamini vinavyosaidia afya ya moyo. Ubongo na akili kwa jumla. Ninapokula samaki huhisi kama ninaufanyia mwili wangu jambo jema. Pili, napenda samaki kwa sababu ya ladha yake laini na rahisi kubadilika. Samaki anaweza kupikwa kwa njia mbali mbali, kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa, au kupikwa kwa mchuzi. Na kila jia huleta ladha tofauti, hii hunifanya nisiuchoke haraka. Kwa sababu, kuna ubunifu mwingi katika mapishi yake. Tatu kuna samaki hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula ikilinganishwa na baadhi ya vyakula vingine vizito. Ni chakula kinachomegenywa kwa urahisi jambo linalofaa hasa wakati wa mchana au jioni. Ninapotaka kula bila kujisikia mzito. Aidha kuna kumbukumbu nzuri zinazohusiana na kula samaki. Kama vile kula pamoja na familia au marafiki hasa katika maeneo ya karibu na maji. Hii huongeza dhamani ya kihisia ya chakula chenyewe. Hata hivyo napendelea kula samaki waliopikwa kwa njia isiyo ya mafuta mengi ili kudumisha afya. Lakini wakati mwingine hufurahia pia samaki wa kukaanga kwa kiasi. Hata haswa katika mazingira ya burudani au sherehe. Kwa jumla, napenda kula samaki. Kwa sababu ni kitamu, chenye afya na chenye jia nyingi za maandalizi. Na ni sehemu muhimu ya lishe yangu ya kawai.

Mimi binafsi na penda msimu wa masika au mvua zaidi. Kwa sababu zifuatazo, mazingira yanakuwa ya kijani, miti, nyasi au maua, huchipua hali inakuwa ya kupendeza sana. Sababu ya pili ni muhimu kwa kilimo. Wakulima hupata mazao mazuri hivyo husaidia maisha ya watu wengi sababu ya tatu hewa inakua baridi na safi tofauti na joto kali la kiangazi na sababu ya nne vianza vya maji hujaa kama mito na mabwawa jambo ambalo ni muhimu kwa binadamu na wanyama. Ingawa wakati mwingine mvua nyingi huleta changamoto kama barabara kuharibika bado naona faida zake ni kubwa.

Napendelea viatu vya michezo ama sneakers kwa sababu zi fuatazo. Moja, viko vizuri kuvaa kwa muda mrefu bila kuchoka miguu. Ni rahisi kutembea navyo hasa kwa shughuli za kila siku. Vinakwenda na mavazi mengi. Iwe ni suruali, jinsi au ata kaptula. Vinafaa kwa kazi na michezo midogo kama kutembea haraka au kukimbia. Pia napenda viatu vinavyo tengenezwa kwa ubora mzuri na rangi zisizo chafuka kama nyeusi au nyeupe.

Kwa kawaida, nasasisha vifaa vyangu, baada ya muda fulani, unapohitajika. Si mara kwa mara sana. Huwa nasubiri hadi kifaa kianze kuwa pole pole kukosa masasisho ya usalama au kushindwa kwendana na mahitaji mapya ya kazi au matumizi ya kila siku. Sababu kuu ya kutosasisha mara kwa mara ni kwamba napenda kutumia kifaa kikamilifu kabla ya kukibadilisha asa kama bado kinafanya kazi vizuri pia huzingatia gharama. Kwa sababu kununua kifaa kipya ni uamuzi unaohitaji mipango. Ata hivyo ninapogundua kuwa kifaa kipya kinaweza kunirahisishia kazi. Kuniongeza ufanisi au usalama basi huwa niko tayari kukibadilisha bila kusita.

Katika kazi, nimepata mafanikio mbalimbali yanayonipa motisha ya kuendelea kujituma zaidi. Moja ya mafanikio makubwa ni kuweza kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati. Jambo, lililosaidia kuboresha matokeo ya kazi kwa ujumla. Pia nimefanikiwa kujitunza utunzi mpya. Kama kuboresha mawasiliano, kufanya kazi kwa timu na kutatua changamoto kwa jia ya kitahalam. Kupata pongezi au kutambuliwa na wasimamizi kwa juhudi na nidhamu yangu kumenipa kujiamini zaidi na kunifanya nihisi dhamani yangu kazini. Zaidi ya hayo imeweza kuchangia mawazo ya suluhisho yaliyosaidia kuboresha mifumo au taratibu za kazi. Jambo ambalo limeleta mabadiliko chanya. Kwa ujumla mafanikio haya yamenijenga kitahaluma na kuniamasisha kueka malengo makubwa zaidi ya baadae.

Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili kwa wiki kutegemeana na ratiba na kiasi cha nguo nilicho tumia. Ninaona kufanya hivyo kunisaidia kudumisha usafi na mpangilio mzuri wa nguo zangu bila kusubiri ziongezeke sana. Kufua mara mbili kwa wiki, pia hunirahisishia kupanga muda. Kwani, sipotezi siku nzima nikifua nguo nyingi kwa wakati moja. Zaidi ya hayo, hunisaidia kuhakikisha kuwa kila wakati nina nguo safi za kuvaa hasa kwa kazi na shuguli za kila siku. Jambo, linalo nifanya, nijisikie, nadhifu na kujiamini.

Napenda kuenda sinema mara moja moja au mbili kwa mwezi kulingana na muda wangu na filamu zinazokuwa zinaonyeshwa. Kwangu kuenda sinema ni jia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha badala ya shughuli nyingi za kila siku. Nafurahia mazingira ya sinema kwa sababu ya sauti nzuri, hali ya kushirikiana na watu wengine, wanapoenda filamu. Pia huchagua kuenda pale panapokuwa na filamu zinazovutia na zinazopata mapendekezo mazuri. Jambo linalofanya uzoefu wangu uwe wa kipekee zaidi. Kwa jumla kuenda sinema si jambo la kila siku kwangu. Bali ni tukio maalum linalonipa furaha na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo.

Nahifadhi data yangu katika maeneo mbalimbali kwa usalama zaidi. Kulingana na umuhimu wa taarifa usika. Kwa kawaida, utumia ifadhi ya mtadaoni, cloud storage, kama jia kuu kwa sababu inaniruhusu kufikia data yangu wakati wowote na kutoka kifaa chochote chenye interneti. Pia huifadhi nakala ya data muhimu katika ifadhi ya inje kama flash au hard drive ili kuhakikisha data haipotei endapo kutatokea itilafu kwenye mtandao hau kifaa changu. Jia hii ya kuchanganya ifadhi ya mtandaoni na ya kimwili unipa amani ya moyo kwa sababu najua taarifa zangu ziko salama zimeifadhiwa kwa mpangilio mzuri na zinaweza kurejeshwa kwa urahisi wakati wowote zinapoitajika.

Ninapo tumia muda wangu wa bure, hujitahidi kufanya uwe wa manufaa na wenye kunipa furaha. Mara nyingi hutumia muda huo kusoma vitabu au makala ili kuongeza maarifa yangu na kupanua uelewa wangu kuhusu masuala mbalimbali. Pia napenda kusikiliza muziki au kutazama filamu ambavyo hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Wakati mwingine hutumia muda wangu wa bure kujihusisha na mazoezi mepesi au matembezi, jambo linalo saidia kubaki na avya mzuri ya mwili na akili. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda huo kuwasiliana na familia au marafiki. Kwa sababu, kunajenga uhusiano mzuri na kunaleta furaha ya kijamii. Kiujumla, muda wangu wa bure ni fursa ya kujitunza, kujifunza na kujiburudisha kwa uiyano mzuri.

Mchezaji wa mchezo ni nayempenda zaidi ni Cristiano Ronaldo namkubali sana kwa sababu ya nidhamu yake ya hali ya juu, bidii kazini na kujitolea kwake katika mchezo wa soka. Ameonyesha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati tu, bali yanahitaji mazoezi ya mara kwa mara kujithamini na malengo yaliowazi. Pia nina mkubali kwa sababu ya uwezo wake wakucheza kwa kiwango cha juu kwa miaka mingi. Jambo linaloonyesha uimara wakimwili na kiakili. Zaidi ya hayo, Ronando amekuwa mfano wakuigwa kwa vijana wengi duniani. Si tu kwa vipajivyake uwanjani bali pia kwa kujiamini na juhudizake za kuboresha maisha yake na ya wengine.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kufikiria kwa umakini. Nikiwa katika mazingira ya kimya, huwa rahisi kuzingatia kazi zangu, kusoma au kupanga mawazo bila usumbufu. Pia mahali pa kimya unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nipo huru na nimerelax hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Ingawa wakati mwingine napenda kelele kidogo kwa ajili ya burudani ya sherehe kwa ujumla napata faraja na amani zaidi nikiwa katika mazingira tulivu na yenye utaratibu.

Ndio, napenda asali sana kwa sababu ni tamu ya asili na ina manufaa mengi kiafya. Asali hunifurahisha kwa ladha yake laini na harufu yake nzuri na ninaipenda kwa sababu inaweza kutumika kwa njia mbali mbali. Kama kuongeza kwenye chai, uji au hata kutumika kama kiu kuwa cha tiba ya asili. Pia nimesikia kuwa asali husaidia kuongeza nguvu mwilini, kuboresha kinga ya mwili na husaidia matatizo ya kikohozi na koo zaidi ya hayo na pendelea asali kuliko sukari kwa sababu ya asili zaidi na kunifanya nijisikie kuwa nachagua kitu bora kwa afya yangu.

Ningependa sana kufuga mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na urafiki wa kweli kwa binadamu. Mbwa kwa kawaida anaonekana akiwa na manyoya mazuri, macho yenye akili na mkia unaocheza anapofurai. Jambo linalomfanya apedeze sana tabia yake kuu ni kuwa mwenye upendo, mlinzi na mti. Na mara nyingi uonyesha furaha anapomuona mmiliki wake kwa kuruka-ruka au kucheza. Kitu cha kuchekesha kuhusu mbwa ni jinsi anavyoweza kukimbia kuzunguka bila sababu au kuleta kitu mdomoni akitaka kucheza ali inayechekesha na kuleta furaha nyumbani. Napenda mnyama wa kufugwa kwa sababu wanatoa upendo wa dhati usaidia kupunguza upweke na msongo wa mawazo na pia ufundishi binadamu kuajibika na kujali viumbe wengine.

Ndio, nimewai kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Niliwahi kufuga mbwa ambaye alikuwa rafiki wa karibu na sehemu ya familia. Alikuwa mtiifu, mchangamfu na mwenye upendo mwingi. Hasa alipo kuwa anacheza au kunifuata kila wakati. Kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji kwa sababu ili hitaji kumlisha kwa wakati, kumtunza na kuhakikisha yuko salama na mwenye afya. Pia kulinipa furaha na faraja ya kihisia kwani uwepo wake ulisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie sipweke. Kwa ujumla, uzoefu wakufuga mnyama uliniacha na kumbu kumbu nzuri na kunifanya nipende zaidi wanyama wakufuga.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana. Safari ya kwanza ilinipa hisia za mchanganyiko wa msisimko na hofu kidogo hasaa wakati ndege ilipokuwa inapanda angani. Hata hivyo, baada ya muda nilianza kufurahia safari, kutazama mandhari ya ardhi, kutoka juu na kuhisi utulivu uliyokuja pamoja na huduma nzuri ndani ya ndege. Kusafiri kwa ndege kulinionyesha jinsi teknolojia ilivyofanya dunia ionekane ndogo kwa sababu inawezesha kufika maeneo ya mbali kwa muda mfupi. Kwa ujumla ilikuwa safari ya kukumbukwa na ilifanya niwe na hamu ya kusafiri zaidi siku zijazo.

Ninapofuraha kwa nyumbani napenda kutumia muda huo kupumzika na kujihisi huru kabisa. Mara nyingi, hukaa sehemu ninayoipenda, nikisikiliza muziki au nikitazama filamu, au vipindi vinavyopendeza. Jambo inalonisaidia kuondoa uchovu wa siku. Wakati mwingine, napenda kusoma au kutumia muda wa utulivu pekee yangu. Nikifikiria haukupanga mambo yangu bila presha. Pia hunifuraisha kufanya mambo madogo kama kupika chakula, ninachokipenda au kuzungumza na watu wa karibu. Kwa sababu nyumbani hunipa hisia ya usalama na faraja. Kwa ujumla, kuwa nyumbani kunanipa amani ya moyo na nafasi ya kujitunza kimwili na kiakili pia.

Napenda mikutano iliyopangwa vizuri na yenye malengo wazi kwa sababu hunisaidia kuelewa ninacho kiskiza na kuchangia mawazo kwa ufanisi. Ninapendelea mikutano isio mirefu sana lakini yenye maudhui muhimu ambapo kila mshiriki anapata nafasi ya kuzungumza na kutoa maoni yake kwa heshima. Pia napenda mikutano inayohusisha ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Badala ya amri tu kwa sababu hujenga uwelewano mzuri na mahusiano bora kazini au wakati tumekutana na jamii. Kwa jumla mikutano ninayoipenda ni ile inayotoa matokeo chanya maamuzi ya wazi na kuheshimu muda wa kila mtu.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushughulikia kazi, zinazohitaji kufikiri, kupanga, na kutatua matatizo. Napenda jukumu hili kwa sababu hunipa nafasi ya kutumia akili yangu kikamilifu na kuleta mawazo mapya yanayoweza kuboresha kazi au mifumo iliyopo. Linanifanya nijisikie kuwa ninachangia dhamani halisi katika kazi. Hasaa pale ninapofanikiwa kupata suluhisho linalosaidia timu au ushirika kwa ujumla. Pia jukumu hili hunipa fursa ya kujifunza kila siku, kushirikiana na wengine na kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma. Kwa ujumla napenda jukumu linalonipa changamoto chanya, uwajibikaji na nafasi ya kukuwa kazini kwa sababu hunipa motisha na kuridhika na kazi ninayoifanya.

Kipau mbele kikubwa, kazini katika mawasiliano ni uwazi, usahihi na heshima. Mawasiliano yalio wazi husaidia kila mtu kuelewa malengo, majukumu na matarajio bila mukanganyiko. Jambo linaloongeza ufanisi wa kazi. Usahihi ni muhimu ili kuhakikisha taarifa zinazo tolewa ni sahihi na zinaeleweka kwanjia ile ile na wote. Hivyo kupunguza makosa na kurudia kazi aitha mawasiliano yenye heshima ujenga mazingira mazuri ya kazi. Uimarisha ushirikiano kati ya wafanyakazi na husaidia kutatua changamoto kwanjia ya kitaalam. Kwa ujumla mawasiliano bora kazini ni msingi wa uaminifu, ushirikiano na mafanikio ya pamoja.

Napenda kuamka mapema pamoja najua kwa sababu hunipa mawazo mazuri na mwanzo mzuri wa siku nikiwa na nguvu na utulivu wa akili. Kuamka mapema, huniruhusu kupanga siku yangu vizuri, kufanya kazi au shuguli muhimu bila haraka na kufurahia muda wa asubuhi ambao kwa kawaida huwa tulivu na wenye makini. Pia hunisaidia kuwa na ratiba iliyo sawa ya kulala na kuamka. Jambo linalo imarisha afya yangu ya mwili na akili. Ingawa kulala mapema ni muhimu pia kuamka najua hunifanya nijisikie mwenye nidhamu. Mwenye tija na tayari kukabiliana na majukumu ya siku kwa ufanisi.

Ndio, napenda sana kwenda pwani kwa sababu unipa utulivu na furaha ya kipekee. Mawimbi ya bahari, upepo mwanana na sauti ya maji unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kiakili. Pia napenda kutembea kando ya ufukwe, kutazama machweya ya jua na kufurahia mandhari ya asili ambayo uleta isia za amani na shukran. Kwangu, pwani ni mahali pazuri pa kupumzika, kufikiri, na kunjiondoa kwenye kelele za maisha ya kila siku. Japo, mtu hupumzisha akili. Jambo, linaloifanya iwe sehemu, ninayoipenda, sana kutembelea.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku. Hasa asubui au jioni kulingana na ratiba ya siku yangu. Kuoga hunisaidia kujisikia msafi, mchangamfu, na tayari kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Wakati mwingine, kama nimefanya kazi nzito, mazoezi, au nimekua kwenye mazingira, yenye joto kali naweza kuoga mara mbili kwa siku ili kudumisha usafi na faraja ya mwili. Kwa jumla ninaoga mara moja kwa siku na hiyo inatosha kwa afya na usafi mzuri huku nikizingatia hali na mahitaji ya siku husika.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia kufurahia mazingira. Kuendesha baiskeli ni zaidi ya kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu mwilini na kupunguza msongo wa mawazo kwa wakati mmoja. Pia napenda uhuru unaokuja na baiskeli kwani inaniruhusu kutembea umbali mrefu huku niki furahia mandhari na hewa safi. Zaidi ya hayo ni usafiri rafiki kwa mazingira na hunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha hasa ninapopata muda wa kuendesha bila haraka.

Na pendelea zaidi chai kuliko kahawa kwa sababu unipa utulivu na nguvu ya taratibu bila kunifanya nijisikie na msisi mko mkubwa. Napenda ladha yake laini na arufu yake yakupendeza. Asa chai ya maziwa au chai ya tangawizi hambayo unifurahisha zaidi. Chai pia unipa munda wakupumzika na kutafakari. Iwe ni asubuhi au jioni na unisaidia kuanza na kumaliza siku nikiwa na hali nzuri ya moyo. Ingawa kahawa, inafaida zake, mimi upata faraja na raha zaidi nikikunywa chai. Ndio maana imekuwa kinywaji, ninachokipenda zaidi.

Napenda zaidi filamu za kusisimua na zenye ujumbe mzito. Hasaa zile za drama, uhalisia na matukio kwa kimaarufu action. Filamu za drama hunivutia kwa sababu huonyesha maisha halisi, hisia za binadamu na changamoto zinazowafanya watazamaji wafikiri kwa kina. Pia napenda filamu za action kwa sababu ya msisimko, mwendo wa haraka na hadithi zenye mvutano ambazo hunifanya nikae makini kuanzia mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya hayo hupendelea filamu zilizo na mafunzo au ujumbe wa maisha kwa sababu huniacha nikitafakari. Hata baada ya filamu kuisha na hunifanya nijisikie kuwa nimejifunza kitu cha maana.

Chakula cha jandi, ninachokipenda sana ni ugali na nyama ya kukaanga au boga za asili. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi, kinashibisha na kina ladha ya kipekee inayokumbusha utamaduni na mila za nyumbani. Ugali unipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu, huku nyama ya boga, vikiongeza latha na virutubisha muhimu. Pia napenda jinsi chakula hiki huliwa pamoja na familia au marafiki, jambo linaloimarisha, mshikamano na kuleta hisia ya umoja. Kwa ujumla, chakula hiki cha jandi hunipa faraja ya moyo na kunifanya nijivunie utamaduni wetu.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha muziki, kwa sababu muziki ni njia muhimu sana kwangu ya kujieleza na kutuliza hisia. Kupiga chombo cha muziki, hunipa nafasi ya kuachilia mawazo, kuondoa msongo wa mawazo na kujisikia nikiwa na amani ya ndani, hasa baada ya siku yanye shughuli nyingi. Ninapo kua nikicheza muziki kuhisi kama naingia katika ulimwengu wangu binafsi ambapo kila sauti na maana na kila midundo ina hisia fulani. Pia napenda ukweli kwamba muziki hunifurahisha subira, unanifundisha subira, nidhamu na uvumilivu. Kwa sabubu kuweza kupiga vizuri, kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara na kujituma. Zaidi ya hapo, muziki huunganisha watu, ni furaha kubwa kupiga chombo mbele ya wengine au pamoja na marafiki na kuona jinsi unavyoweza kuleta tabasamu na hisia chanya. Kwa jumla kupiga chombo cha muziki, si burudani tu kwangu, bali ni sehemu ya maisha yangu inayosaidia kukua kihisia, kiakili na hata kijamii.

Napendelea zaidi surwali kuliko sketi kwa sababu hunipa uhuru na faraja kubwa katika shuguli za kila siku. Surwali hunifanya nijisikie uhuru kutembea kukaa au kufanya kazi mbali mbali bila wasiwasi hasa pale ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Pia naona surwali zinafaa katika mazingira mengi iwe ni kazini shuleni au wakati wa matembezi na ni rahisi kuziunganisha na aina tofauti za mavazi. Zaidi ya hayo surwali hunilinda zaidi dhidi ya hali ya hewa kama baridi au upepo. Japo jambo linalonifanya nijiskie nipo salama na huru zaidi ingawa sketi zina mvuto wake na zinaweza kupendeza katika matukio maluum kwa jumla napata faraja ufanisi na kujiamini zaidi ninapovaa surwali.

Dio, nimewai kushiriki mashidano na ilikuwa ni zoefu, ulionijenga kwa jia nyingi. Kushiriki mashidano kulinipa furza ya kujipima uwezo wangu, kujifunza, kushidana kwa heshima na kujiamini zaidi katika kile ninachokifanya. Ingawa kulikuwa na presha na changamoto hali hiyo ilinifudisha umuimu wa mahandalizi nidhamu na kuthibiti isia chini ya shinikizo. Pia ilinisaidia kukubali matokeo. Iwe ni kushinda hau kushindwa na kuchukuwa kila uzoefu kama somo la kunisaidia kuboresha zaidi. Kwa ujumla, kushiriki mashidano, kuliniacha na kumbukumbu nzuri na kunifanya nione dhamani ya kujituma. Kushirikiana na wengine na kuendeleza pinups.

Ili kujitunza ninazingatia mambo ya mwili, akili na hisia kwa pamoja. Kwanza, nahakikisha napata mapumziko ya kutosha kwa kulala vizuri na kula chakula chenye afya. Kwa sababu najua mwili wenye nguvu husaidia akili kufanya kazi vizuri. Pia, hutenga muda wa kufanya mazoezi miepesi au kutembea. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya kwa ujumla. Kwa upande wa akili na hisia napenda kujipa muda wa utulivu, kusoma, kusikiliza mziki au kufanya shughuli ninazozipenda. Ili nijisikie nimerelax. Zaidi ya hayo, hujitahidi kudumisha mahusiano mazuri na watu wa karibu. Kuzungumza nao na kushirikiana mawazo. Kwa sababu msaada wa kijamii ni muhimu sana. Kwa ujumla, kujitunza kwangu ni kujipa kipaumbele na kuheshimu mahitaji yangu ili niweze kuishi maisha yenye uwiano na furaha.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda ya asili hasa juisi ya embe au chungwa. Napenda kinywaji hiki kwa sababu kinanipa ubichi na ladha tamu ya asili bila kuongezewa kemikali nyingi. Juisi ya baridi hunisaidia sana kujisikia nafuu wakati wa joto kali na pia huniongezea nguvu kwa sababu ina vitamini muhimu kwa mwili. Zaidi ya hayo, napenda juisi kuliko vinywaji vyenye gesi kwa sababu ni bora, kiafya na kunifanya nijisikie mchangamfu bila madhara. Kwa jumla, juisi ya matunda ya baridi, kinywaji ninachokifurahia kwa ladha yake, manufaa yake na uwezo wake wa kuniburudisha na kuniboresha afya.

Nina jitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo na nafasi nilionayo. Moja ya njia kuu ni kushiriki katika shughuli za kijamii na kujitolea. Kama kusaidia katika usafi wa mazingira, kuchangia miradi ya maendeleo au kusaidia watu wanaohitaji msaada. Pia usaidia kwa kutoa maarifa au ushahuri asa pale ninapoweza kushiriki ujuzi wangu ilikuwa inua wengine kielimu au kiuchumi. Zaidi ya hayo, ninahakikisha ninaishi kwa kuzingatia maadili mema, heshima na mshikamano kwa sababu kuishi kwa mfano mzuri. Ni njia mojawapo ya kuijenga jamii kwa ujumla na amini kuwa hata msaada mdogo, unaotolewa kwa moyo wa dhati, unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na moyo wa kujifunza. hUwa najitahidi kusikiliza kwa makini bila kujihami kwa sababu naamini maoni yanaweza kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kuboresha uwezo wangu binafsi au wa kikazi. Ata kama wakati mwingine maoni yanaweza kuwa magumu kuyapokea, kujitahidi kuyachambua, kwa utulivu na kuchukua yale yenye manufaa. Pia nadhamini sana maoni yanayotolewa kwa heshima na kwa nia ya kusaidia. Kwa sababu hunijenga na kuniongezea kujiamini. Kwa ujumla naona maoni kama fursa ya kukua kujirekebisha na kuwa bora zaidi kila siku.

Kumbu kumbu nzuli nilio nayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa mtaahani bila wasiwasi wowote. Nakumbuka tulivyokuwa tukicheza michezo ya jadi kama kombolel, rede, hau mpira wa plastiki, kuanzia mchana adi jioni. Tukucheza na kufurahia kila wakati bila kufikiria matatizo ya maisha. Pia napata kumbu kumbu nzuri ya kukaa na familia njioni, kusikiliza adithi, kutoka kwa wazazi, hau wazee, jambo lililo nifudisha maadili, eshima na mshikamano. Utoto ulikuwa kipindi cha furaha ya kweli, huru wa akili na upendo wa dhati. Na kumbu kumbu hizo unifanya nijisikie na amani na tabasamu kila ninapo zikumbuka.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi, heshima na ushirikiano. Huwa najitahindi kusikiliza maoni ya wengine kwa makini na kuthamini michango yao. Jambo, linalowafanya wajisikie, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Pia napenda kushirikiana nao katika kazi za pamoja. Kusaidiana pale panapohitajika na kusherehekea mafanikio ya pamoja ili kuimarisha mshikamano. Zaidi ya hayo hujitahindi kuwa na mtazamo chanya, kuwa mkweli na kutatua changamoto kwa mazungumzo badala ya migogoro. Kwa jumla naamini mahusiano bora kazini hujengwa kwa kuaminiana, kuheshimiana na kufanya kazi kama team moja yenye lengo la pamoja.

Ninatumia simu yangu kama kifaa muhimu cha mawasiliano, taarifa na kupanga maisha ya kila siku. Lakini, hujitahidi kuitumia kwa uwiano. Kwa kawaida, hutumia simu kwa masaa machache kila siku hasa kwa kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu za kawaida au programu za mawasiliano kama WhatsApp. Pia hutumia programu za mitandao ya kijamii kusoma habari, kusikiliza muziki na wakati mwingine kutazama video kwa ajili ya burudani au kujifunza. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Lakini ilinifurahisha kwa sababu ilikuwa ishara ya hatua mpya katika maisha. Kwa sasa, simu inanisaidia sana katika maisha kwa kunirahisishia mawasiliano, kunipa taarifa kwa haraka, kusaidia kupanga ratiba na hata kujifunza mambo mapya mtandaoni. Hata hivyo, ninaamini ni muhimu pia kujua muda wa kutumia simu hasa wakati wa kulala, kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu na kujipumzisha kiakili. Kwa sababu, hufanya hivyo hunisaidia kuwa na afya bora ya akili na kuishi maisha yenye uwiano mzuri.

Kazini, ukutana na changamoto mbali mbali ambazo hunihitaji kuwa mvumilivu na mwenye mipango mizuri. Moja ya changamoto kubwa ni msongamano wa majukumu na muda mdogo. Jambo linalohitaji kupanga vipaumbele vizuri ilikuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa wakati. Pia, wakati mwingine hukutana na changamoto za mawasiliano, hasa pale panapokuwa na tofauti za mitazamo au uelewaji kati ya wafanyi kazi. Hali, inahitaji uvumilivu na mazungumzo ya wazi. Zaidi ya hayo, kuna nyakati za shinikizo la kufikia malengo au viwango fulani ambalo linaweza kusababisha msongo wa mawazo kama halitadhibitiwa vizuri. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha nidhamu kuboresha uwezo wa kutatua matatizo na kunifanya nikue kitahaluma na kibinafsi kwani, kila changamoto huja na somo muhimu la kujifunza.

Dio, ninatumia mfumo wa usalamo wa vidole hau fingerprint kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na salama ya kulinda taarifa zangu. Mfumo huu uniruhusu kufungua simu au vifaa vyangu bila kuandika ninosiri kila mara. Jambo linalo okoa muda na kuongeza huraisi wa matumizi. Pia napenda kwa sababu ni salama zaidi. Kwani alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu na ni vigumu kuiga. Zaidi ya hayo mfumo huu hunipa amani ya moyo kwa kujua kuwa taarifa zangu Vinapsi zinalindwa vizuri vedi ya watu wasio husika kwa ujumla, kutumia usalama wa vidole, hunifanya nijisikie kuwa teknolojia inasaidia kuishi kwa hurahisi na usalama zaidi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kwa sababu ina nirahisishia kuwasiliana na watu wa karibu na wale wakizazi kwa haraka na kwa urahisi. Mara nyingi hutumia simu kupiga na kupokea simu. Kutuma ujumbe na kutumia program za mawasiliano kama vile WhatsApp ili kubadilishana taarifa muhimu. Pia hutumia simu kupata taarifa mtandaoni kusoma habari kupanga ratiba na wakati mwingine kujifunza kupitia video au makala. Zaidi ya hayo hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video. Lakini kwa kiasi cha wastani kwa ujumla simu yangu ni chombu muhimu. Ninacho tumia kuunganisha maisha yangu ya kijamii kizazi na kielimu kwa urahisi na ufanisi.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kwa sababu unipa furaha na kuimarisha mahusiano yetu. Mara nyingi ufuraia kukaa pamoja, tukizungumza, tukicheka na kushirikiana katika shughuli za kila siku. Jambo linalojenga ukaribu na uelewano. Pia napenda kula pamoja kupika au kufraia chakula cha pamoja kwa sababu muda huo unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya familia. Wakati mwingine ufraia kutembe kutazama filamu au kusherehekea matukio mahalum pamoja. Kama sikukuu na sherehe za familia, kwa ujumla, mda ninaoutumia na familia yangu ni wa kuthamini sana na ni wa thamani sana kwangu kwa sababu unipa upendo, msahanda na isia ya umoja ambayo si rahisi kupatikana mahali pengine.

Zawadi nzuri zaidi niliyowai kupokea ni zawandi iliokuwa na maana ya kiisia kuliko dhamani ya pesa. Nakumbuka kupokea zawadi kutoka kwa mtu wa karibu hambayo ilinifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa sana kwa sababu ilitolewa kwa moyo wa thati. Kilichonifurahisha zaidi siyo zawadi yenyewe tu bali ujumbe na nia iliokuwa nyuma yake. Kwani ilinionesha kuwa mtu huyo halinijali na alinielewa. Zawadi hiyo ilinipa furaha kubwa. Ilinifanya nikumbuke tukio hilo kwa muda murefu. Na handi leo unikumbusha umuhimu wa upendo, ukarimu na mahusiano mazuri kati ya watu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuongeza uzuri na ujuzi na kuboresha utendaji kazi hasa katika maeneo ya teknolojia, mawasiliano na uongozi. Mafunzo ya teknolojia yangeweza kunisaidia kuenda sambamba na mabadiliko ya kisasa na kutumia zana mpya kwa ufanisi zaidi kazini. Pia ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano na kazi za timu kwa sababu ujuzi huo ni muhimu katika kuboresha ushirikiano na kupunguza changamoto za mawasiliano kazini. Zaidi ya hayo, mafunzo ya uongozi yangenisaidia kujenga kujiamini, kuchukua maamuzi bora na kuwasaidia wengine kukua kitaaluma. Kwa ujumla, mafunzo haya yangenisaidia kuongeza uwezo wangu, motisha na mchango wangu katika mafanikio ya taasisi ninayofanyia kazi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya mawasiliano ya wazi, heshima na kuaminiana. Huwa nahakikisha kila mshiriki wa timu anapata nafasi ya kutoa mawazo na maoni yake bila kuogopa kwa sababu ninadhamini mchango wa kila mtu. Pia napenda kuweka malengo ya pamoja kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Jambo linalosaidia timu kufanya kazi kwa mwelekeo mmoja. Zaidi ya hayo hujitahidi kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada wa kutambua juhudi zao kwani hilo huaongeza motisha na mshikamano. Kwa jumla, naamini ushirikiano mzuri hutokana na mawasiliano bora, heshima ya pande zote, na kufanya kazi kama timu moja yenye lengo la pamoja.

Ninajihisi mchanganyiko wa msisimko na tahadhari ninapofanya wasilisho. Lakini kwa ujumla, naliona kama fursa nzuri ya kujifunza na kujionyesha kitaaluma. Mwanzoni huwa kuna hofu kidogo ya kusimama mbele ya watu. Lakini baada ya kuanza kuzungumza, hujenga kujiamini hasaa ninapokuwa nimenjiandaa vizuri na ninaelewa mada ninayowasilisha. Napenda wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki maarifa, kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushawishi au kuelimisha wengine. Pia hunisaidia kuboresha ujuzi wa mawasiliano, kupanga hoja kwa mpangilio na kujifunza kudhibiti presha. Ingwa wakati mwingine, wasilisho linaweza kuwa changamoto, hasaa mbele ya hadhira kubwa, nalichukulia kama uzoefu unaonijenga na kunifanya niwe bora zaidi, kila ninapolifanya.

Sera ya kampuni ninayo iona kuwa muhimu sana ni sera ya mawasiliano na heshima kazini kwa sababu ndiyo msingi wa mazingira bora ya kazi. Sera hii usahindia kuhakikisha kuwa wafanya kazi wote wana heshimiana wanawasiliana kwa wazi na wanashugulikia tofahuti au changamoto kwa njia ya kitaalamu. Pia ni muhimu kwa sababu inapunguza migogoro, huongeza ushirikiano na hujenga uaminifu kati ya wafanya kazi na uongozi. Zaidi ya hayo, sera ya ina ii hufanya kila mtu anjisikie salamu kudhaminiwa na kuwa na uhuru wa kutoa mawazo hau maoni bila woga. Kwa jumla, sere ya mawasiliano na heshima ni muhimu kwa sababu uongeza tija kazini, huboresha mauhusiano ya kizazi na kikazi na uchangia mafanikio ya kampuni kwa mda murefu.

Ndio, napenda kupika kwa sababu ninaona kupika kama shughuli ya ubunifu na pia njia ya kujitunza. Kupika hunipa furaha, hasa ninapojaribu mapishi mapya, au ninapotengeneza chakula ninachokipenda. Kwa sababu, hunifanya nijisikie, nimeridhika na mwenye uwezo. Pia, napenda kupika kwa sababu inanipa udhibiti wa kile ninacho kula. Hivyo naweza kuchagua vyakula vyenye afya na ladha ninayoipenda. Zaidi ya hayo kupika kwa ajili ya familia au marafiki hunipa furaha zaidi. Kwani huwa ni njia ya kuonyesha upendo na kujenga mahusiano. Kwa ujumla kupika kwangu si jukumu tu la kila siku bali ni shughuli inayonipa utulivu. Furaha na hisia ya mafanikio.

Napenda kununua vitu katika maeneo yanayotoa bidhaa bora kwa bei nzuri na yenye urahisi wa kufikia. Kama masoko makubwa, maduka ya kawaida au wakati mwingine mtandaoni. Napenda masoko kwa sababu hupata bidhaa mpya na mara nyingi kwa bei nafuu. Hasa vyakula na bidhaa za matumizi ya kila siku. Maduka makubwa hunivutia kwa sababu ya mipangilio, mizuri, ubora wa bidhaa na urahisi wa kuchagua vitu vingi sehemu moja. Pia kununua mtandaoni hunipa urahisi wa kuokoa muda wa kulinganisha bei hasa kwa bidhaa maalum. Kwa ujumla ninapenda kununua mahali ambapo napata urahisi bora na dhamani nzuri ya pesa.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga na kujidhamini kwa makini. Kwanza, huangalia majukumu yangu makuu na malengo ya muda mrefu ili kuhakikisha malengo ya mwezi yanaendana nayo. Kisha, hugawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo na yanayo tekelezeka ambayo ni rahisi kuyafuatilia na kuyatimiza hatua kwa hatua. Pia hujiwekea vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo ili kuepuka msongamano wa kazi. Wakati wa mwezi, hujidhamini mara kwa mara ili kuona maendeleo na kurekebisha pale inapohitajika. Kwa ujumla, kueka malengo ya kila mwezi hunisaidia kuwa na mwelekeo, kuongeza tija na kuthibiti kazi yangu kwa ufanisi.

Napenda zaidi kununua vitu vinavyonifanya nijisikie vizuri na vinavyonisaidia kufikia malengo yangu. Hasaa vitu vya kufanyia kazi, kujifunzia au burudani inayo ongeza dhamani katika maisha. Kwa mfano, napenda kununua vitabu au vifaa vya kujifunzia kwani unisaidia kukuza ujuzi wangu na kunipa msukumo wa kufuata malengo yangu ya kujifunza zaidi. Pia napenda kununua vifaa vya kiteknolojia au vifaa vya mawasiliano, vinavyonifanya niwe na urahisi wa kufanya kazi na kuwasiliana na wengine. Kwa upande wa burudani, napenda kununua mziki, michezo, au vitu vinavyohusiana na shughuli zangu za mapumziko. Kwa sababu, hunifanya nijiskie furaha na msisimuko wa kutimiza mambo ninayopenda. Kwa ujumla napenda kununua vitu ambavyo vinaongeza tija furaha na amani ya maisha yangu.

Mfereji wa TV ninaoufuata zaidi ni mfereji wa habari na elimu kwa sababu hunisaidia kubaki na taarifa sahihi kuhusu kinachoendelea nchini na duniani. Napenda kufuatilia mfereji unaoonyesha habari, vipindi vya uchambuzi na mijadala ya kielimu kwa sababu hunipanua uelewa wangu na hunisaidia kufikiri kwa kina kuhusu masuala mbali mbali. Pia wakati mwingine hufuatilia mifereji ya burudani au michezo, hasa panapokuwa na matangazo muhimu ili kujiburudisha na kupumzika. Kwa ujumla, napendelea mfereji wa TV, unaonipa maarifa, taarifa za kuaminika na burudani yenye maana.

Ndio, napenda maua sana kwa sababu yana uzuri wa asili na huleta hisia ya amani na furaha. Maua hunifurahisha kwa rangi zao mbalimbali, harufu nzuri na uwezo wake wa kubadilisha mazingira na kuyafanya yaonekane yenye uhai na mvuto. Pia napenda maua kwa sababu mara nyingi huwakilisha hisia nzuri kama upendo, matumaini na shukrani. Kuwa karibu na maua au kuyaona yakichanua hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kwa ujumla, maua hunipa faraja ya moyo na kunifanya niyatambue uzuri uliopo katika mambo madogo ya maisha.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na heshima kwa sababu ndizo msingi wa mahusiano mazuri na ya kudumu. Ninadhamini sana watu wanaosema ukweli, wanaotimiza ahadi zao na wanaojali hisia za wengine katika maneno na matendo yao. Pia napenda watu wenye unyoofu wa moyo wa kusaidia kwa sababu uleta mazingira chanya na hujenga mshikamano kati ya watu. Tabia hizi unifanya nijiskie salama kudhaminiwa na huru kushirikiana na wengine bila wasiwasi kwa ujumla uaminifu, heshima na ukarimu. Ni tabia zinazofanya mahusiano yawe na maana na yenye afya.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora, uwezo wakupanga kazi na kutatua matatizo. Mawasiliano mazuri hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana vizuri na wenzangu na kuepuka mkanganyiko kazini. Uwezo wakupanga kazi unisaidia kueka vipaumbele, kusimama muda mzuri na kuhakikisha majukumu ya nakamilika kwa wakati. Pia stadi ya kutatua matatizo ni muhimu kwa sababu hunisaidia kukabiliana na changamoto zinazo jitokeza kazini kwa utulivu na kupata suluhisho linalofaa. Zaidi ya hayo, stadi ya kujifunza haraka na kubadilika kusaidia kuendana na mabadiliko ya mazingira ya kazi. Kwa ujumla standi hizi hunifanya niwe mfanyakazi mwenye ufanisi anayajitegemea na mwenye mchango chanya katika timu.

Dio, napenda kula popcorn, kwa sababu ni vitafuna, vyepesi, na vinavyeburudisha sana, hasa, ninapokuwa nikitazama filamu au nikipumzika. Napenda ladha yake ya uchumvi au wakati mwingine, yenye sukari kidogo, na pia napenda harufu yake inayovutia, inapokuwa imeadaliwa. Popcorn unifurahisha kwa sababu si nzito sana tumboni lakini bando unifanya nijisikie nimeshiba kihasi. Kwa ujumla, kula popcorn ni njia raisi ya kujiburudisha na kuongeza furaha katika munda wa mapumziko.

Kila siku, mimi hutumia usafiri wa umma hasa basi au daladala kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunisaidia kufika kazini au kwenye shughuli zingine kwa gharama nafuu. Kutumia usafiri wa umma hunipa nafasi ya kuokoa muda na wakati mwingine hata kupumzika kidogo au kupanga mambo yangu nikiwa safarini. Pia ninaona ni njia nzuri ya usafiri kwa sababu hupunguza msongamano wa magari na husaidia mazingira kwa kupunguza uchafuzi wa hewa. Wakati mwingine, endapo umbali ni mfupi napenda kutembea kwa miguu ili kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Kwa ujumla nachagua njia ya usafiri kulingana na umbali, muda na urahisi wa kufika ninapohitaji kwenda.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka malengo wazi, kupanga vipa umbele na kugawa muda kwa busara. Mwanzoni mwa mwiki huangalia majukumu yote ninayo takiwa kuyafanya na kuyapanga kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wa kuyakamilisha. Kisha hugawanya kazi hizo katika siku tofauti ili kuepuka msongamano na kuhakikisha kila kazi inapewa muda wa kutosha. Pia huwacha nafasi ya kushughulikia mambo ya dharura au yasiyofaa ili nisipate msongo wa mawazo. Wakati kwa wiki hujithamini mara kwa mara kuona maendeleo yao na kurekebisha ratiba pale inapohitajika. Kwa ujumla hupanga wiki yangu na kazi hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuongeza ufanisi na kudumisha uwiano kati ya kazi na mapumziko.

Chakula ninacho kula maramingi mchana ni wali pamoja na boga na nyama au maharage. Kwa sababu ni chakula kinacho nishibisha na kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli za siku. Napenda chakula iki kwa sababu ni rahisi kupatikana kina virutubisho muhimu na unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu bila kuchoka haraka. Wali unipanguvu mboga usaidia afya ya mwili na nyama au marage uongeza proteni muhimu. Kwa ujumla chukula hiki cha mchana unisaidia kubaki na nguvu umakini na ufanisi katika kazi au masomo ya mchana.

Ninaboresha michakato ya kazi, kwa kutathmini kwanza namna kazi inavyofanyika, kisha kutafuta maeneo yanayoeza kuboreshwa. Huwa najitahindi kubaini hatua zinazochukua muda mwingi, au zinazosababisha makosa, alafu kutafuta njia rahisi na za haraka zaidi za kuzifanya. Pia hutumia teknolojia na zana za kisasa pale inapowezekana ili kuongeza ufanisi na kupunguza kazi za mikono. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana na wenzangu kwa kusikiliza maoni yao kwa sababu mara nyingi wanakuwa na mawazo mazuri na kuboresha utendaji. Kila mara kujitathmini na kufuatilia matokeo ya mabadiliko yaliyofanywa ili kuona kama yanaleta tija. Kwa ujumla kuboresha michakato ya kazi kwangu ni michakato endelevu wa kujifunza, kujaribu njia mpya na kufanya marekebisho ili kuongeza ubora na ufanisi wa kazi.

Napendelea zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Kwa sababu ni haraka na hunirahizishia kupanga mawazo yangu vizuri. Kuandika kwa kompyuta hunipa uhuru wa kuhariri maadishi kwa urahisi, kurekebisha makosa na kuhifadhi kazi bila hofu ya kupotea. Pia ni rahisi kushiriki maadishi yangu na wengine kupitia barua pepe au majukwaa ya mtandaoni. Hata hivyo, ninaona kuandika kwa mkono kuna faida yake pia. Hasa pale ninapotaka kuandika mawazo ya haraka au kujifunza kitu kipya. Kwa sababu hunisaidia kukumbuka vizuri. Kwa ujumla, ingawa naona thamani ya kuandika kwa mkono napata ufanisi na urahisi zaidi ninapotumia kompyuta.

Kwa kawaida, huenda hospitali mara chache kwa mwaka, hasa pale, inapohitajika tu, mara nyingi huwa ni kwa uchunguzi wa kawaida wa afya, au pale, ninapojisikia si vizuri. Najitahidi, kuzingatia mtindo mzuri wa maisha kama kula chakula bora, kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha ili kupunguza haja ya kuenda hospitali mara kwa mara. Hata hivyo, ninaamini ni muhimu kufanya uchunguzi wa afya angalau maramoja kwa mwaka. Sababu, husaidia kugundua matatizo mapema na kujitunza vizuri. Kwa ujumla, kuenda hospitali inapobidi huku nikizingatia kinga na uwangalizi wa afya yangu kila siku.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwngine ni ajiamini awe mvumilivu na asikate tamaa kirahisi. Maisha yana changamoto nyingi lakini kila changamoto huja na somo muhimu linalosaidia kukua. Ni muhimu kuweka malengo wazi, kufanya bidii na kujifunza kutokana na makosa badala ya kuyakimbia. Pia ninge mshauri adhamini muda wake, ajizunguke na watu chanya na ajitunze kimwili na kiakili. Kujumla, kuendelea kujitunza kuwa na mtazama wa chanya na kuwamini mchakato wa maisha kunaweza kumsaidia mtu kufika doto na malengwa yake kwa hatua moja baada ya ingini.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasa katika masaa ya mwanzo wa siku, wakati huu akili yangu huwa tulivu yenye umakini mkubwa na ninanguvu ya kuanza majukumu bila usumbufu mwingi. Asubuhi, hunisaidia kupanga siku yangu vizuri, kueka vipaumbele na kukamilisha kazi zinazo hitaji umakini mkubwa kwa ufanisi. Pia napenda kutumia muda huu kufikiria na kupanga mikakati kwa sababu mawazo yangu hua wazi zaidi. Ingawa bando na weza kufanya kazi mchana au jioni asubuhui ndio wakati ninaojihisi mwenye tija na moticha zaidi kazini.

Ningependa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Maramingi nikiwa na familia na marafiki wa karibu napendelea mazingira tulivu yenye furaha. Mazungumzo mazuri na kicheko kuliko sherehe kubwa sana. Sherehe ya siku ya kuzaliwa ninayoikumbuka zaidi ni ile niliesherehekea nikiwa na familia yangu nyumbani ambapo kulikuwa na chakula kizuri, muziki wa taratibu na muda mwingi wa kushirikiana pamoja. Siku hiyo, napenda sana kula keki ya chokoleti, pamoja na vyakula ninavyovipenda kama wali na nyama au kitafuno mbali mbali. Kuhusu zawandi, ningependa zawandi kupokea kitu chenye mahana kama kitabu kizuri, kitu cha kunisaidia katika kazi au masomo au ata muda mzuri wa kutumia na watu ninawapenda. Kwa ujumla, kwangu siku ya kuzaliwa ni wakati wa kushukuru, kutafakari maisha na kusherehekea upendo wa watu walionizunguka.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mchanganyiko inayohusisha kusoma, kusikiliza na kufanya vitendo. Mara nyingi huanza kwa kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni ili kupata msingi wa maarifa. Kisha hupenda kutazama video au kusikiliza maelezo ya wataalam. Kwa sababu hunisaidia kuelewa vizuri kupitia mifano halisi. Zaidi ya hayo na najifunza kwa haraka zaidi ninapopata nafasi ya kufanya kwa vitendo. Kujaribu nilichojifunza na kuuliza maswali pale ninapokwa. Pia napenda kujifunza kutoka kwa watu wengine kupitia majadiliano na kushirikiana uzoefu. Kwa ujumla, kujifunza kwangu kunakuwa bora zaidi ninapochanganya natharia, vitendo, mawasiliano. Kwa sababu hunifanya nikumbuke na kutumia maarifa mapya wa ufanisi.

Ndio, hutumia video kwa mawasiliano. Hasa katika mazingira ya kazi na kujifunza. Mawasiliano ya video hunirahisishia kuwasiliana na watu waliokombali kana kwamba tupo pamoja. Kwa sababu naweza kuwa na sura, ishara za mwili na hisia zao kwa urahisi. Hutumia video kwa mikutano ya mitadaoni, mafunzo na wakati mwingine kuwasiliano na familia au marafiki. Ingawa wakati mwingine inaweza kuchosha au kuhitaji maandalizi zaidi, ninaona mawasiliano ya video ya naongeza uwelewa, kupunguza kutoelewana na huimarisha uhusiano. Kwa ujumla, video ni chombo muhimu cha mawasiliano katika dunia ya sasa, hasa pale mawasiliano ya ana kwa ana hayapatikani.

Ndio, mimi huweka picha zangu mtadaoni, mara chache na kwa uangalifu mkubwa. Napenda kushiriki picha zenye mahana kama kumbukumbu za matukio maalum, safari au nyakati za furaha na familia na marafiki. Kabla ya kuweka picha, ujitahindi kufikiria kuhusu faraga na aina ya watu wanaweza kuziona hivyo uchagua picha zinazofaa na sizizo na taarifa binapsi nyeti. Sipendi kuweka picha nyingi sana kwa sababu napendelea kufurahia muda halisi kuliko kutumia wote kwenye mitandao ya kijamii. Kwa ujumla, naona kuweka picha mitandaoni njia nzuri ya kushiriki furaha na kumbukumbu. Mradi tu ifanywe kwa busara na uwajibikaji.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, nina ukumbuka ni mchezo wa finali wa World Series, ambapo timu zilikua zikicheza kwa ushindani mkubwa, hadi dakika za mwisho. Kilicho fanya wakati huo uwe waajabu ni pale, mchezaji mmoja alipogonga home run ya ushindi, walk of home run, katika hinning ya mwisho. Jambo lililo badilisha matokeo ya mchezo gafla na kufanya timu yake ishinde ubingwa. Uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe mashabiki wakasimama, wakipiga kelele na kushangilia kwa furaha isiyo elezeka. Nilihisi msisimko mkubwa mshangao na furaha hata kama nilikuwa natazama tu kwa sababu ilionyesha uzuri wa bisiboli mchezo unaweza kubadilika kwa sekunde moja. Kila, ninapo ufikiria wakati huo uhisi heshima kubwa kwa mchezo wa bisiboli na wachezaji wake kwa sababu unaonyesha umuhimu na umumilivu kuamini hadi mwisho na nguvu ya juhudi za pamoja.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale, kunapo kuwepo heshima, mawasiliano ya wazi na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Ni muhimu pia kuwena uongozi, unaosikiliza mawazo ya wafanya kazi, unaotoa mwongozo wa wazi na unaodhamini mchango wa kila mtu. Zingira salama na yenye utulivu pamoja na vifaa vinavyofaa vya kufanyia kazi, uongeza motisha na ufanisi. Zaidi ya hayo na fasi ya kujifunza na kukua kitaaluma pamoja na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binapsi, huchangia sana kurithika kazini. Kwa ujumla mazingira ya kazi yanapokuwa ya msaanda haki na motisha wafanya kazi hufanya kazi kwa bidii zaidi na kufurahia.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza kwa kuamka mapema mara nyingi kati ya saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili asubuhi. Ili nipate muda wa kujiandaa bila haraka. Mara tu nikiamka huanza kwa kunyoosha mwili kidogo na kunawa uso ili kuamsha akili na mwili. Baada ya hapo hupenda kunywa chai ya moto na kula kiamsha kinywa chepesi kama mkate mayai au matunda ambacho hunipa nguvu ya kuanza siku. Kisha huandaa mavazi huangalia ratiba ya siku na kuhakikisha mambo muhimu kama simu funguo na nyaraka vipo tayari kabla ya kuondoka. Kabla sijaondoka, hujitahidi kuwa na dakika chache za utulivu wakati mwingine kwa kusikiliza muziki au kutafakari ili kuanza siku nikiwa na mtazamo wa chanya. Kwa ujumla nahisi asubuhi zangu ni wakati muhimu na mzuri kwa sababu huweka mwelekeo wa siku nzima na hunipa nafasi ya kuanza upya kwa utulivu na matumaini.

Hapana si ishi mahali nilipo zaliwa. Nilihama kwa sababu ya masomo na badaye kazi, jambo lililo nipa, fursa ya kukutana na watu wapya na kujifunza tamaduni tofauti. Kuishi mbali na mahali nilipo zaliwa kumenisaidia kujitegemea zaidi, kupanua mtazamo wangu wa maisha na kukua binafsi na kitaaluma. Hata hivyo, bado nina dhamini sana mahali nilipo zaliwa kwa sababu ndipo palipo na familia, kumbu kumbu za utoto na mizizi yangu. Kila ninapo pata nafasi ya kurudi uko, huhisi furaha na amani kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na utambulisho wangu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka kwa kiasi. Hasa pale, ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi, au ninapohitaji kitu cha haraka kula. Chakula cha haraka, hunivutia kwa urahisi wake na ladha nzuri, kama vile chipsi, baga, au kuku wa kukaanga. Hata hivyo, najitahidi kisione kama chakula cha kila siku. Kwa sababu, ninafahamu umuhimu wa kula chakula chenye afya. Mara nyingi huchagua chakula cha haraka kama suluhisho la muda, lakini huweka kipaumbele kwa vyakula vya nyumbani. Au vilivyoandaliwa kwa afya zaidi. Kwa ujumla, nakifurahia chakula cha haraka mara chache, lakini hujaribu kudumisha uwiano mzuri wa lishe.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali pamoja na nyama na mboga kwa sababu ni chakula kinachonishibisha, chenye latha nzuri na kinachonipa nguvu ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Napenda mchanganyiko huu kwa maana uko na faida tofauti tofauti mwilini. Wali hunipa nishati, nyama hunipa protini na mboga husaidia afya ya mwili kwa ujumla. Pia ni chakula kinachoweza kupikwa kwa njia tofauti, hivyo hakichoshi haraka. Kila ninapo kula chakula hiki, uhisi kudhirika na furaha. Hasaa ninapokila nikiwa nimeandaliwa vizuri nyumbani. Kwa ujumla ni chakula kinachonifanya nijisikie nimeridhika kimwili na kiakili.

Dio, nimewahi kufanya yoga, ingawa si kwa muda mrefu sana. Nilianza kufanya ili kuboresha unyumbufu wa mwili, utulivu wa akili na kupunguza msongo wa wamawazo. Nilipenda sana jinsi mazoezi ya yoga yalivyochanga, yalivyochanganya pumzi, mwendo wa mwili na umakini wa mawazo. Jambo linalonifanya nijisikie mtulivu baada ya mazoezi. Baada ya kufanya yoga, nilihisi mwili ukiwa mwepesi na kilikuwa imetulia zaidi. Ingawa sifanyi yoga kila siku, ninaiona kama njia nzuri ya kujitunza na ningependa kuifanya mara kwa mara zaidi katika siku zijazo.

Kumbukumbu ya kutisha ninayoikumbuka ni wakati nilipowahi kujikuta katika hali ya hatari isiyotarajiwa. Jambo lililonifanya nijisikie hofu na wasiwasi mkubwa. Ilikuwa ni hali ambayo sikuitegemea kabisa na kwa muda mfupi nilihisi kukosa uthibiti wa kile kinachoendelea. Kile kilichofanya iwe ya kutisha zaidi ni ukimya na kutokuwa na uhakika wa kinachofuata. Jambo liloongeza hofu moyoni ingawa hali hiyo iliisha salama ilinifundisha umuhimu wa kuwa makini kujiandaa na kutulia hata katika nyakati ngumu. Kila ninapokumbuka Tukio Hilo huhisi heshima kubwa kwa maisha na shukrani kwa usalama niliopata baada ya Tukio Hilo kupita.

Dio, napenda kununua vitu mtandaoni. Hasa kwa sabubu ni rahisi na huokoa muda. Ununuzi wa mtandaoni hunipa fursa ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bila haraka. Pia napenda urahisi wa kuagiza nikiwa nyumbani au popote nilipo badala ya kuenda dukani. Hata hivyo hununua kwa uangalifu kwa kuhakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji wanaoaminika na kuzingatia usalama wa malipo. Kwa ujumla, ununuzi wa mitandaoni hunifanya nijisikie huru na wenye ufanisi muradi tu ufanywe kwa busara.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi, mkarimu na mwenye mawasiliano mazuri. Maranyingi uwanza kwa kujitambulisha, kusikiliza kwa maakini na kuonyesha niya ya kweli katika kuwajua watu wengine. Pia ushiriki katika shuguli za pamoja kama kazi, masomo, michezo, hau gafla za kijamii. Kwa sababu unipa nafasi kukutana na watu wenye maslahi yanayo fanana na yangu. Kwa ukwe li mwenye heshima na kuonyesha tabia jema unisaidia kujenga uwaminifu taratibu. Kwa ujumla ninaamini urafiki mzuri huwanza na mawasiliano ya wazi, subira na kuheshimiana.

Ninaweka nenosiri salama kwa kufuata kanuni kadhaa muhimu ili kulinda taarifa zangu. Kwanza, natumia nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama mahali, na huhakikisha si fupi wala rahisi kukisia. Huepuka kutumia taarifa binafsi kama jina tarehe za kuzaliwa au namba ya simu. Pia hutumia neno siri tofauti kwa akaunti tofauti ili kuepuka athari ya akaunti zote kuvamiwa kwa wakati mmoja. Pale inapowezekana, huwashwa uthibitishaji wa hatua mbili ama two factor authentication kwa usalama zaidi, zaidi ya hayo. Sibebi neno siri langu kwa watu wengine na hujaribu kulibadilisha mara kwa mara. Kwa ujumla, nidhamu na tahadhari katika matumizi ya neno siri, hunisaidia kulinda faraga na usalama wangu mtadaoni.

Asubuhi, hii niliamka mapema, takribani saa kumi na moja asubuhi, nikiwa na hisia ya utulivu, kitu cha kwanza nilichofanya, baada ya kuamuka ni kunyoosha mwili kidogo na kunawa uso, ili kuamsha mwili na akili, baadaye nilijiandalia chai ya moto na kula kiamsha kinywa chepesi kama mkate na matunda, ambacho kilinipa nguvu ya kuanza siku. Baada ya hapo, niliangalia ratiba ya siku, nikajianda na kuanza shughuli zangu za kazi taratibu. Asubuhi hii, nilihisi mchangamfu na mwenye matumaini. Kwa sababu nilikuwa na mpangilio mzuri wa mambo ya kufanya na muda wa kutosha wa kuanza siku bila haraka.